Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushiriki shughuli za pamoja. Mara nyingi tunakutana kwa chakula cha jioni, tunacheka na kubadilishana uzoefu wa siku. Pia napenda kwenda madhalani, kwenda matembezi au safari za pamoja ili tuweze kufurahi na kujenga kumbukumbu nzuri. Ingawa tunapenda shughuli za nje, pia tunafurahia kutazama filamu au michezo nyumbani. Kwa ujumla muhimu kwangu ni kuwa na familia pamoja na kuenzi kila wakati tunaoshirikiana.

Nahifadhi pesa kwa kupanga bajeti ya kila mwezi. Kisha hifadhi kiasi kidogo kwa akiba. Napendelea kutumia akaunti ya benki kwa usalama na kueka akiba kwa dharura. Pia huwa nawekeza kwa vitu vinavyoweza kukua kwa muda mrefu ili ziweze kuzaa faida. Kupanga mapema husaidia kujilinda na hali zisizo tarajiwa.

Najiweka katika hali nzuri kwa kufanya mazoezi mara kwa mara, kula chakula bora na kupata usingizi wa kutosha, pia huchukua muda wa kupumzika ili kupunguza msongo wa mawazo kuandika mawazo yangu au kuzungumza na marafiki huniwezesha kutunza afya yangu ya akili. Hii inaniwezesha kuwa na nguvu na kuwa na utulivu katika maisha yangu ya kila siku.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kujitolea kwenye shughuli za kijamii kama kusaidia wazoefu au kushiriki miradi ya kijamii. Pia najaribu kuwa sehemu ya shughuli za kijamii kama sherehe au mikutano ili kujenga uhusiano mzuri na watu. Nakumbuka pia kusaidia wakati wa shida kama vile kuchangia chakula au msaada mwingine kwa familia au majirani hii inanifanya kujivunia na kuhisi sehemu ya jamii.

Nimewahi kujaribu chakula cha kipekee kutoka sehemu mbalimbali kama sushi kutoka Japan na tapas kutoka Hispania. Nilifurahi sana kuonja ladha mpya na kujua kuhusu utamaduni wa chakula wa maeneo hayo. Hata hivyo, chakula chakipeke ambacho kilikuwa kigeni kwangu ni chakula cha kijapani, cha fugu. Samaki hatari lakini wa kipekee ilikuwa ni uzoefu wa ajabu na wa kipekee.

Ndiyo, napenda kugawanya taka zaangu. Ni najaribu kutenganisha taka za uganiki kama majani na vyakula kutoka kwa taka zisizo za uganiki kama plastiki na chupa. Hii ina nisaidia katika upya ishaji wa taka na kusaidia mazingira. Nilijifunza kwamba kugawanya taka. Kunapunguza mizigo ya taka kwenye maeneo ya kutupia kunasaidia kuchakata tena vitu vinavyoweza kutumika hii ni hatua ndogo lakini muhimu katika kutunza mazingira.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kufungua akili yangu na kuwa na mtazamo chanya. Najiwekea nafasi ya kusikiliza bila haraka kutoa majibu. Ikiwa maoni ni ya kujenga, ninajitahidi kuyachukua na kuyatilia maanani ili kuboresha nafsi yangu na kazi zangu. Hii inanisaidia kukuza uhusiano mzuri na watu na pia kunifanya kuwa bora zaidi.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni hasa kuhusu mada zinazovutia au za kujifunza. Maoni huniwezesha kuona mitazamo mbali mbali na kujifunza kutoka kwa watu tofauti. Pia ni njia nzuri ya kuelewa mawazo ya watu kuhusu maswala ya kijamii, siasa au teknolojia. Hata hivyo napendelea kuchuja maoni na kuzingatia yale yenye na manufaa na yaliyo sheheni ufahama.

Napenda kuwa mahali tulivu na yenye mandhari ya asili kama mbuga au maeneo ya pwani mahali kama hapo, hunipa amani na unyenyekevu. Napenda pia maineo yenye hewasafi na miti ningi ambako naweza kupumzika na kufurahi. Hii inanipa nafasi ya kujitafakari na kupunguza mawazo.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni wakati waku hitimisha mchezo hasaa wakati timu ina nafasi ya kushinda au kushindwa hii ni wakati ambapo wachezaji wanahitajika kuwa na makini zaidi na mashabiki kuwa na hamu kubwa kuona matokeo ni kipindi kinacho chochea mvutano ambapo kila hatua ya mchezo inakuwa na maana kubwa na ni wakati ambapo wachezaji wanaonesha ufanyi nisi.

Ndiyo, mimi hutumia mitandao ya kijamii, napenda kufuatilia habari, kuungana na marafiki na kugundua mambo mapya. Mitandao ya kijamii inasaidia kupata taarifa za haraka na pia kuungana na watu wenye maslahi sawa. Hata hivyo, napendelea kutumia mitandao hiyo kwa kiasi ili kuepuka kupoteza muda mwingi.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto nilikuwa na uzoefu mzuri kwenye ziwa Victoria. Ambapo nilifurahi kuona mandhari ya maji na mandhari ya asili pia nilitembelea mto mara, ambapo nilishiriki safari ya mashua hizi zilikua safari za kupendeza, ambazo zilinionyesha uzuri wa asili na zilinipa furaha kuu.

Ndiyo napenda kuvaa saa hasa kwa sababu ni sehemu muhimu ya mtindo wangu na inanisaidia kufuatilia muda. Pia huwa ni rahisi kwangu kupata muda wa kufanya kazi na shughuli nyingine. Napendelea saa ambazo ni rahisi lakini pia zina muonekano mzuri na zinazotumika kwa vitendo.

Ninaishi katika mji wa kisasa ambapo kuna mchanganyiko wa majengo ya biashara na makazi kuna maeneo ya kijani kibichi na viwanja vya michezo ambayo hufanya iwe rahisi kupata mapumziko pia kuna huduma nyingi karibu kama maduka, shule na viombo vya usafiri hii inanifanya nihisi kuwa sehemu ya jamii na hutoa mazingira ya utulivu na urahisi.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubau, hasa michezo kama chess na draft. Inanipa changamoto ya kufikiri na kunifanya kutumia akili yangu kwa makini. Pia ni njia nzuri ya kuungana na marafiki au familia na kufurahi pamoja. Michezo hii inaboresha ustadi wa kupanga na kutatua matatizo kwa ufanisi.

Napenda chakula chinye ladha ya pilipili kidogo hasa vyakula vya kichina na kiswahili latha ya pilipili inavutia na inafanya chakula kiwe na msisi mko pia napenda vyakula vyenye ladha tamu kama desert za matunda ambazo hufanya mlo kuwa mzuri.

Sijui kama kuna kazi za nyumba ambazo ninachukia, lakini mara nyingi huchukizwa na kazi za kusafisha nyumba kama kufuta vumbi na kuosha vyombo. Ingawa ni muhimu, mara nyingi zinahitaji muda mwingi na siyo za kufurahisha. Hata hivyo, najua kuwa ni sehemu ya kudumisha usafi na mazingira bora nyumbani.

Napendelea mazingira ya kazi yanayo kuwa tulivu, yenye ushirikiano mzuri kati ya wafanya kazi. Kazi inapaswa kuwa na mtindo wazi na kuhamasisha ubunifu. Pia, napendelea mazingira ya kazi yenye nafasi ya kujifunza na kukua, ambapo kila mtu anahisi kuthaminiwa. Hali nzuri ya kazi inasaidia kuongeza ufanisi na furaha ya kufanya kazi.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushiriki shughuli za pamoja kama kula chakula cha jioni, kutazama filamu au kucheka na kubadilishana hadithi. Wakati mwingine tunapenda kwenda kwa matembezi ya nje au kutembelea maeneo ya burudani. Hii inanisaidia kuimarisha uhusiano wetu na kujenga kumbukumbu nzuri za pamoja.